Habari, kazi ninayoichukia nyumbani sana sana ni kazi ambayo ni ya kufuwa nguo kwa mikono. Hasa pale ambapo hakuna mashini ya kufulia au maji hayapatikani kwa uraisi. Ingawa ni kazi ya lazima na muhimu sana katika maisha ya kila siku. Lakini bado ni miongoni mwa kazi za nyumbani zinazoitaji nguvu nyingi, muda mwingi na uvumirivu mkubwa sana. Kwanza kabisa naweza kusema, kufuwa nguo ni kazi inayochosha kimwili, inaitaji kutumia nguvu nyingi za mwili, kusugua, kukamua, kuinama mala kwa mala, na kubeba ndoo za maji baada ya muda. Kazi hii uwacha mwili ukiwa umechoka, mikono inauma, mugongo kuuma na vile vile upelekea ngozi kwa upande wa mikono kuchubuka kutokana na sabuni husika. Kwa mtu ambaye tayari amechoka kutokana na kazi za mchana au majukumu mengine kufuwa nguo uonekana kama ni mzigo mzito zaidi kuliko kazi nyingine zote za nyumbani. Lakini cha pili kazi ya kufuwa nguo uchukuwa muda mrefu sana. Hasa kama nguo ni nyingi unaweza kutumia saa moja mbili hata zaidi ya hiyo saa. Kutegemea na idadi ya nguo na hali ya uchafu, wa nguo husika. Muda huu ungeweza kutumika kufanya mambo mengine muhimu kama kupumzika, kama mwanafunzi kusoma, au hata kutumia muda na familia. Hii hunifanya nione kazi ya kufua kama kazi inayonipotezea muda mwingi, hasa ninapoifanya kwa mara kwa mara. Tatu, hali ya mazingira huwasili sana ugumu wa kazi hii. Kuna kipindi kikifikia wakati wa baridi. Maji huwa ya baridi sana na kufanya kazi ya kufuwa iwe ngumu na isiyofurahisha kabisa. Kwa sababu zifuatazo maji yanakuwa ya baridi, mikono inashindwa kuimili baridi wa maji na kuwa dhaifu, pia unatumia nguvu nyingi sana. Ukilinganisha na wakati wa jua kufua kunakuwa kelo kwa sababu ya joto, jasho na uchovu wa haraka aidha kama kuna uhaba wa maji kazi hii huwa changamoto maradufu. Kwa sababu kila tone la maji linahitaji kutumika kwa uangarifu mkubwa sana. Pane kufua nguo kunaweza kuathiri ngozi ya mikono ambayo nimetoka kuhitaji hapo mwanzoni. Kwa sababu sabuni nyingi tunazotumia kufuria zinatumia kemikali ambazo zikigusana na ngozi kwa muda mrefu. Zinaweza kusababisha mikono kupasuka, kukauka na kuwasha na kuchubuka pia. Kwa watu wenye ngozi laini hili ni tatizo wao kubwa sana mojawapo ni mimi hata kama unavaa glavu bado usumbufu wake haupotei kabisa. Lakini pia la mwisho, baada ya kufua nguo, bado kazi haitakuwa imeisha, bado kuna kazi ya kukausha, kupangiria, kukamua, mara nyingine kupiga pasi kabisa. Hii inafanya kazi ya kufua ionekane ndefu na yenye hatua nyingi. Tofauti na kazi nyingine kama kufagia, kupika, ambapo unamaliza hatua moja na kuona matokeo ya haraka. Ukilinganisha na kufua ni mchakato mrefu unaohitaji uvumilivu mkubwa mwisho kwa ujumla kazi ya kufua inachukua muda mwingi sana na inarudiwa mara kwa mara Lakini pia inanifundisha uvumilivu nidhamu na kujiamini na kujitathmini juhudi za kila siku.